Nifanye nini kuwatia wenzangu moyo? Hizi ni baadhi tu ya njia ambazo mimi hutumia kuwapea wenzangu motisha au moyo. Kitu ya kwanza ambao huwa nafanya ni kujaribu kwa uwezo wangu kuwa mfano mzuri. Nifanye bidii, niwe mnyenyekevu na niwe mwenye nithamu. Wenzangu wakiona matendo yangu wataweza ku kuyatamani na kuiga. Kwa njia hiyo, ntaezo kuwa nimewatia moyo. Njia ingine ambayo unaezatumia ni kutumia maneno mazuri kwa wenzangu. Kuwambia ukweli, unaweza usikate tamaa, jitie nguvu. Unaweza kufanikiwa ukifanya jambo hili au lili. Unaweza ukafanikiwa, ukifanya hivi, uspofanya hivi, hauwezi fanikiwa. Hayo ndio baadhi ya maneno ambayo, nayataja kwa mazuri. Jambo lingine naezafanya kuwatia moyo ni kuwasikiliza kwa makini. Niwape nafasi ya kujieleza kwa zile shida ambazo wanapitia au changamoto ambazo wanapitia ni wasikize, kipeke na ninapo wasikiza. Iyo ni njia nyingine ambayo naeza tumia kuwapea moyo, kuwasikiza kwa makini. Kuwapea nafasi ya wajieleze. Jambo lingine ambayo naeza tumia ni kuwasaidia wanapo nihitaji. Ngawaje siwezi nikawasaidia kwa njia zote. Lakini naeza washika mkono katika may be kazi ambayo wanaifanya. Naeza kwa masomo, kwa matatizo yao ya kibinafsi. Msaada mdogo tu wa ambao naeza nikapata naeza nikawasaidia. Iyo ndio, njia ingine naeza nitumia. Njia ingine naeza tumia ni kuwahimiza waweze wakashirikiana na wenzao. Wakati wanapitia changamoto, naambia watie moyo, wafanye kazi kwa bidii. Na waweze kushirikiana kwa na wengine. Kwa kufanya hivyo huu ushirikiano hulete nguvu na mafanikio ya pamoja. Jambo lingine ambalo nafanya kuwatia wenzangu moyo ni kuwakumbusha malengo yao. Kuwakumbusha malengo yao. Wasikate tamaa. Wakumbuke walipoanzia. Na walipo panga kufika. Hii huamusha tena uwezo wao. Au ari au ya kuendelea. Pia nawakumbusha. Waepuke lawama. Watafute suluhisho kwa shida ambazo wana w anapitia wakikosea. Wasijilaumu sana. Waonyeshe tu njia ya kujirekebisha. Wajirekebishe. Na waweze kuendelea hayo ndiyo mambo ambayo naeza nikatumia ili kuwatia wenzangu moyo. Kuna mambo mengi lakini kwa sasa hayo tu ndiyo mambo ambayo naeza nikatumia kuwatia.

Mimi napenda kula mboga za aina nyingi nitaanza kwa mboga ambazo ni za majani ambazo napenda kuzitumia. Ya kwanza ambayo siwezi kosa kuitumia kwa wiki. Mboga ambayo inaitwa sukuma wiki. Hii ni mboga maarufu sana Kenya. Ina kuzwa katika sehemu nyingi za Kenya Na hii inaweza kupatia vitamini. Vitamini E ambayo husaidia damu na nguvu mwilini. Mboga ya pili ambayo napenda kuikula inaitwa spinachi. Inamadini mengi sana ambayo yanasaidia afya na macho na pia mifupa. Hii upikwa nakuliwa ikiwa makuliwa. Kuna wakati mwingine unaweza ikula ikiwa mbichi, unaweza ukaisaga. Kuna mboga ingine pia nambari tatu ambayo napenda sana kuitumia inaitwa managu. Hii ni mboga ambayo ina utajiri mwingi wa protini na madini husaidia watoto na wajawazito. Kuna mboga ingine ambayo haipatika ni kwa sehemu nyingi sana ya inchi. Inaitwa majani ya kunde. Hii ni mboga mbayo inapatika na pale magharibi mwa Kenya. Hutoa protini ya asilia na usaidia ukuwaji kwa mwili kwa njia nyingi. Pia kuna mboga ingine ya majani inaitwa majani ya maboga. Hii usaidia afya ya macho na ngozi na hupikwa kama mboga tu ya majani. Hizo ni aina za mboga, zenye mimi napenda kutumia mboga za majani. Kuna mboga zingine ambazo ni mboga za matunda. Mboga za matunda ni nyingi. Ya kwanza ni nyanya. Hii ina chanzo kizuri cha vitamini C hunisaidia sana kwa kinga ya mwili. Kutumika kwenye mapishi mengi. Aina nyingi ya chakula huwa tunapika tukitumia nyanya pia kuna mboga ingine inaitwa pili pili hoho. Hii inatumika sana ina vitamini nyingi sana. Na huliwa ikiwambichi au kupikwa. Kuna mboga nyingine inaitwa inaitwa bamia. Ni nzuri sana kwa tumbo na wagonjwa wa kisukari. Kuna pia ingine inaitwa biringanya. Biringanya usaidia afya ya moyo. Na pia inatumika sana na watuwengi hapa nchini Kenya So hizi ni aina nyingi ambazo ni za mboga na zinatumika sana apa inchini Kenya.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Kulingana na ambavyo naelewa mfumo huu wa usalama wa vidole, unatumika sana, ni njia ya elektroniki ambayo inatumika sana kutambua mtu kabla ya kuruhusu kufanya jambo fulani. Kwa mfano pale hospitali ambapo unataka kutibiwa, unahitajika utuwekelee kidole chako kwa kifaa fulani. Ukaweza kutambulika ukitumia alama ya vidole. Pia pale kwa benki unapoenda pale kutoa pesa kwa benki. Unatakikana saa zingine unawekelea kidole chako pale na ukaweza kutambulika ya kwamba wewe ndiye mtu ambaye aliweza kusajiliwa pale kwa benki. Naam, mfumo huu nautumia sana, nautumia sana. Nikianza pale kwa hospitali, kujisajili pale kwa hospitali, natumia alama za vidole. Zinaskaniwa na kuhifadhiwa kwenye kumbu kumbu ya mfumo. Hii ni njia moja ya usalama, kuwezesha ya kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kutumia stakabathi zangu kusajiliwa pale hospitali. Pia kwa benki ndiposa wakaweza kufanya uhakiki. Kwa kingerezo tunaita verification. Uhakiki. Uhakiki ndiposa waweze kujua mtumiaji anapojaribu kufungua. Kidole huskaniwa tena. Pengine unataka pale kuenda kutoa pesa fulani kwa benki, kidole chako hua kinaskaniwa na ndiposa ukaweza kuruhusiwa kufanya jambo fulani. Pia natumianga hii mfumo wa usalama wa teknolojia. Pale hivo ninapofika pale kwa Hospitali. Nikifika kwa hospitali Pengine Hitha ni mtoto wangu anataka kutibiwa au ni mimi lazima niweze nika nika skaniwa kidole. Pali pengine pia hutumika ni pale shuleni. Shuleni pia kwa ofisi ukiingia pale unaporipoti kila siku pale unaweka alama yako kuonyeshana ya kwamba umefika kwa wakati huu shuleni. Pia pale kwa simu. Kabla nisahau pia mfumo wa usalama wa vidole hutumika kufungua simu na kulinda data yako pale. Program zako pale za simu ambazo umehifadhi. Vitu muhimu pale. Uneweza tumia pale So mfumo huu unatumika pale kwa simu. Milango ya nyumba kufungua pahali pengine natumianga pia hii kwa milango kufungua pale ambapo naishi. Unaskani kidole ndio mlango unafunguka pale So hizo ni baadhi tu ya pahali ambapo mimi hutumia mfumo huu.

Ndiyo, ndiyo, mi napenda sana kuangalia nyota na kuna sababu nyingi ambazo zinafanya mimi nipende kuangalia nyota. Sababu ya kwanza, nyota hunisaidia sana kwa kunipea ujuzi wa kisayansi. Nikitaka kujua mambo mengi ambayo yana husu anga, kuhusu mwezi na ulimwengu kwa ujumla. Napata ninaenda pale, ninaangalia nyota, nyota hunisaidia sana kuangalia nyota hunisaidia kujufunza kuhuzu anga, mwezi, sayari na ulimwengu najiongeza umarifa na marifa ya kisayansi. Pia naangalia nyota ndiposa niweze kujua wakati wa misimu. Najua ni musimu upi wa mvua. Kwangalia nyota ukieza kuwa na ujuzi wa kwangalia nyota uneze jua musimu wa mvua. Kutambua ni musimu upi wa kupanda, upi wa kuvuna, upi ambao ufai kuenda shambani. Misimu uneza jua kitu pia nyota. Pia kuangalia nyota kuna nisaidia saana kwa sababu nikiangalia kaskazini nyota ya kaskazini kwa mfano. Nisaidia wasafiri na sana sana mimi napenda kusafiri so naangalia sana nyota ya kaskazini. Na mabaharia kujua mwelekeo ambao nita uchukua. Saa zingine naangalianga nyota tu ili niweze tu kuleta utulivu wa akili. Nikitoka inje tu kwa nyumba nitazame anga. Kila siku. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo. Kunituliza akili. Ninajisikia niko salama. Nikiangalia tu nikitazama utulivu wa akili. Ni kitu moja muhimu sana. Kitu ingine ambao nafanya ni kuangalia nyota ina nisaidia sana kukuza imani yangu. Watu wengi wana ukubwa umbaji. Kumshukuru Mungu tu. Wakiangalia tu nyota. Wanaweza tu kumshukuru Mungu. Naangalia tu maumbile. Maumbile events yako. Na ndiposa unajua. Nikiangalia nyota. Ninaweza kuangalia venya Mungu aliumba dunia. Na kama mii ni mwanafunzi wa geografia. Kwa mfano. Nikiangalia nyota. Inanisaidia sana kwa masomo yangu ya kigeografia na sayansi. Pia nikiangalia nyota. Pia unipatia Historia. Historia mbabu zetu walikuwa wanapenda sana kuangalia nyota So ina nikumbusha mababu zetu walikuwa wanaangalia nyota kwa nini. Walikuwa wanangalia nyota kufanya nini So na najaribu kujikumbusha mambo ya historia na utamaduni So naangalia direct na naeza kujua mambo mengi kuhusu mababu zangu. Nikiangalia nyota. Na pia hiyo huniongezea maarifa ama yale mambo yalikuwa yanafanyika pale. Kitambo before tukuje kutumia teknolojia skuizi.

Ndiyo nanunua vitu vingi sana kutumia simu na vitu hivi ni kama matunda kutoka sokoni pia vile vitu ambavyo tunavyoviita kwa kimombo shopping. So kwa hivyo nikienda pale kwa supermarket, ninaweza nikanunua vitu ambavyo ninavyovitumia kwa nyumba. Na wakati wa kulipwa ukifika, nitatumia simu, niende pale kwa Mpesa, tunaiita hivyo hapa Kenya. Tuende pale kwa Mpesa, na kwa Mpesa naeza tumia paybill ama nitumie buy goods. Na hivyo nitaweza kulipa kutumia simu yangu vitu ambavyo nimevinunua. Na pia kabisa nikienda pale sokoni kununua matunda na mboga na vile vitu vingine ambavyo navyovitumia kwa nyumba. Naeza pia lipa na simu na kupitia njia ile naeza tumia mtu muuzaji kwa nambari yake ya simu nimtumie. Na nitaweza kutuma na mpesa. Ama wengine pia ambao wamaweka biashara siku hizi wana buy goods kwa mpesa pale. Ama wakona, wengine tunasema pay bill. Kwa hivyo wengine wamefungua account zao za benki. Kwa hivyo watakupatia hizo account. Na nitaweza kutumia simu yangu kwa tumia pesa ambayo nimetumia kununua matunda yangu. Ama mbongazangu. Ama vitu vyote ambavyo nimeendea kwa soko. Vile vile nikitaka kununua vitu kwa ile tunasema mtandao pale online. Ninaweza kutumia simu yangu. Kutumia ile tunaita jumia. Nikiona vitu pale wanauza mzuri mzuri. Nitaweza kutuma pesa. Kutumia mpesa. Niwatumia pesa alafu vitu ambavyo ninavyovinunua wataweza kunitumia mahali niko wakitumia matatu ama wao wenyewe kuleta ama kutumia bodaboda kuniletea mahali niko.

Kuna mambo mengi sana yanaweza fanya ni kacheke kwanza ni pengine nipatane na mtu ambaye anafanya utani mtu ambaye anaujuzi wa kuchekesha. Pengine amekuja ameanza mzaha wake. Amekuja akanishtua pengine nilikuwa tu nimetulia pale hivo alafu ghafla bin vu ndio huyo mtu amekuja ametokelezea alafu amekuja akanishtua mara moja so ni kishtuka hivi alafu nikuje kujua hakukuwa na haja ya kushtuka. Jambo kama hilo linafanya nije nikacheka sana. Hilo ni jambo moja linafanya ni cheke jambo lingine ambalo linaweza nifanya nicheke. Ni pale unapata mtu fulani analemewa kufanya mambo ambayo ni rahisi sana. Unapata mtu fulani jambo rahisi pengine ni simu yake ya ameshindwa kutumia yeye alinunua simu, anajua mambo mengi kwa hiyo simu lakini kwa sababu moja au nyingine. Unapata kuna wakati fulani. Anashindwa kutumia ile simu yake. Simu ni yake lakini ameshindwa kuitumia. Hilo ni jambo lingine laweza fanya ni kacheke. Jambo lingine ambalo linaweza fanya nicheke. Ni ile napata kuna mtu fulani anashindwa kusoma katika karne ya ishirini na moja. Unapata kuna mtu hawezi soma maandishi machache tu kwa lugha ya mama, kwa lugha ya kiswahili au ya kingereza hilo ni jambo lingine ambalo linaweza nika nika nishitua sana kwa sababu siwezi nikaamini kuna mtu ambaye anaweza lemewa kusoma. Katika karne hii. Jambo lingine linaweza fanya nikacheke ni pale unapopata. Kuna mtoto mdogo ambaye ana uwezo wa kufanya mambo za ki utu uzima. Mtoto mwenye anaweza fanya jambo kwa mfano upate mtoto anezaka ongea kama mtu mzima mbele ya watu hilo ni jambo linaweza fanya ni kacheke sana. Jambo lingine linaweza fanya ni cheke ni unapata mmekaa na mtu pahali alafu ghafla bin vu mko kwa mkutano. Lakini ghafla bin vu ndio huyo ameweza kuachilia hewa mbaya either hewa inatoka kwa mdomo. Au na kitu for example alikula. Na hilo kitu kama hicho amekula. Kina mharibikia. Na anaweza kutoa harufu mbaya. Jambo lingine linaweza fanya ni kacheke ni pale unapata mtu mzima. Anaenda faraghani mbele ya watu anaenda haja kubwa mbele ya watu haja kubwa bila kuficha uchi wake hilo ni jambo lingine linaweza fanya ni kacheke.

Ndiyo nina ndege wakufugwa nyumbani. Ndege wengi wakufugwa nyumbani hutoa o hutupea manufaa mengi sana. Kuna baadhi ya ndege wakufugwa nyumbani. Kwa mfano kuna kuku. Kuku ana manufaa gani akifugwa nyumbani. Kuku ana manufaa kutoa mayai mengi na nyama ambayo inaezatumika kwa familia. Pia kuku husaidia kuthibiti wadudu na magugu kwa kuchakura. Pengine kuna wadudu pale nyumbani ambao wanasumbua. Kuku hutoa hao wadudu So puni ni aina ndege moja wakufugwa nyumbani. Anaitwa kuku ambaye hua anafugwa na watu wengi sana. Watu hupenda kuku kwa sababu ya kutoa mayai nyama na pia kusaidia kuthibiti hao wadudu na pia kutoa mbolea ambao hutumika shambani. Kuna mnyama mwingine au ndege mwingine wakufugwa nyumbani ambaye huitwa bata. Bata hutoa mayai na nyama. Pia bata huwa bata ana manufaa mengi sana. Kwa sababu pia anaeza akatupea lishe zuri na pia kwa biashara unaeza fuga bata, ukaweza kumuuza na ukapata mapato. Kuna mnyama mwingine au ndege mwingine hufugwa nyumbani ambao wanaitwa batamzinga. Batamzinga hufugwa zaidi kwa nyama zake. Pia kwa mauzo wakati kuna msimu kama wa kirisimasi. Watu hupenda bata humchinja kupata nyama. Pia wakiwa pamoja na kuku, batamzinga wanaweza kusaidia kwa sababu ya kutupea rotuba, kutupatia mbolea pale kwa shamba, kile kijisichawa ambacho wao hutoa batamzinga. Lakini inaeza tumika pale kwa shamba kwa kutoa na kutupatia kutoa rotuba, kuongeza rotuba kwa mchanga pale. Mnyama mwingine au ndege mwingine mwenye hufugwa nyumbani huitwa batabukini. Huyu ana maana zake. Wakati mwingine hutupa mayai hula nyasi kwa wingi na hutusaidia sana kutunza nyasi fupi badala ya kushinda tukitafta njia ya kukata. Hiyo nyasi, batabukini hutusaidia pale sana. Pia wana sauti nzuri sana ambao mara nyingi hupiga kelele na hiyo kelele inafurahisha sana watoto wadogo.

Basi ningependa kueleza hali ya hewa leo, mawazo ya kwanza ni haya, jambo la kwanza, leo hakujakuwa na jua vile, pale asubuhi kumetokelezea jua kidogo alafu kwa muda mchache hivi kama muda wa baada ya muda wa dakika takriban dakika kama thelathini hivi jua likapotea. Tena kukaka kidogo jua likatokelezea tena kwa takribani ya kutoka hapo saa tano hadi saa sita mchana pale saa sita na nusu jua lilikuwa limeshatokea tena. Alafu kutoka pale, mawingu yakaanza kutanda, nikanza kuona mawingu, kidogo kidogo nikaangalia nikaona karibu hata mvua inawezanyesha muda wowote kutoka sahii, tena kukakaa kidogo ikabidi nikakimbia, kunilikuwa pale inje nikakimbia, kufikiria mawingu venya ya metanda, mvua inezanyesha wakatu wote, na hadi sahi tunapo zungumza, badu naona kuna mawingu, lakini jambo la kushangaza ni akomba, mvua hakuja kuwa mvua hadi saa hii, sahii ni saa kumi. Hakuja kuwa mvua, mvua tumeingojea tukaona mawingu yametanda hadi sahii lakini hakuna mvua. Bado tu rasha rasha kidogo tu ndiyo imetokea kutoka asubuhi pale. Alafu jambo lingine. Kuhusu joto na baridi. Leo kumekua tu na joto kiasi tu pale asubui ambapo jua lilitokelezea kidogo. Kulikuwa na joto kidogo. Alafu baadaye venye mawingu yalitanda kukakua na baridi kidogo pale. Alafu kwa muda kumekua tu kibadilika baada ya muda wa karibu risali moja unapata kuna jua. Kajoto tu kiasi alafu baridi kiasi. Kutoka asubuhi pale asubuhi tulianza na joto kiasi jua lika tokelezea hali ya anga ikabadilika mara moja tukapata kulikuwa na kipindi kifupi, kilikuwa na baridi. Na hadi sahii, kuna baridi. Na kwa sababu ya hii hali ya hewa imebidi nikavaa sweta kidogo fulana tu kidogo. Sigeweza kuvaa mavazi ambayo ni ya kuleta joto. Lakini kwa sasa hivi imebidi nikabadilisha nilikuwa nimevaa viatu aina ya gambut ili niweze kujikinga pengine na matope, nilikuwa naogopa naweza nikapata matope pale, inje hadi nikabeba mwavuli lakini sasa imebidi nikatoa fulana ambayo nilikuwa nayo, nikabaki tuu na shati, shati tu kidogo tu. Mimi ningependa, je, unapenda hali aina ya hewa venye iko, kusema ukweli, sipendi hali ahewa. Kwa sababu huwezi ukajua, mvua itanyesha saa ngapi, venye kunakaa, huwezi jua, mvua itanyesha saa ngapi, kutakuwa na joto saa ngapi, ni hali ya hewa ambayo inaleta mkanganyiko sana. Kwa hali ya mbapo unataka kusafiri, unalemewa kwanza, unajaribu kuangalia utabeba nini, utavaa nini, hauko na ule uhakiki wa hali ya hewa itakavyo kuwa swali ingine, ningetaka kufanya nini katika hali hii ya hewa, katika hii hali ya hewa, ningetaka tu kutulia, ni lale, na nisifanye lolote ni pumzike tu pale na hilo ni jambo la muhimu kwa sasa.

Basi, ningependa kuona maendeleo gani katika jamii na mimi kibinafsi, ningependa kuona maendeleo aina nyingi kwa jamii. Kama maendeleo ya kiuchumi, maendeleo yakimazingira, maendeleo yakifamilia au ya ki jamii maendeleo yaki tamaduni, kwa sabubu naishi katika inchi ambayo ikona utamaduni wakupendeza. Ningependa pia kuona maendeleo ya kisiasa na utawala mzuri. Hayo ndio maendeleo muhimu kwangu mimi. Ningependa kuona katika jamii yangu. Nikianza kuongea kwa ufupi, kulingana na maendeleo ya kichumi. Hapa ningetaka kuona maendeleo katika gazi tofauti za kibiashara za kiajira. Mikopo midogo midogo ambayo inasaidia akina mama, vijana, wazee ningetaka kuona miundo msingi ikiboreshwa kama barabara, masoko, umeme, maji. Hayo ndiyo kulingana na mimi, maendeleo ambayo ni muhimu sana katika jamii ambayo ningependa. Kuna maendeleo mengine, ya kijamii kama ile ya kuboresha elimu. Elimu ni kiungo muhimu sana kwa jamii zote. Kuboresha huduma za afya, elimu, makazi na ulinzi wa makundi. Ningependa kuona miradi, ikizinduliwa. Miradi ambayo inakuja kusaidia na kuboresha maisha ya wanainchi. Miradi kama programu za afya, za kuzindua stima, maji, lishe bora. Pia, ningependa kuona maendeleo ya kitamaduni. Tunaishi katika inchi ambayo tukona makabila tofauti tofauti na dini. Na pia, tuna jamii tofauti, tofauti ambazo zinaishi pamoja. Ningependa kuona jamii zikihifadhi tamaduni zao. Lugha za sanaa. Kupitia tamasha vikundi. Ningependa kuona nyimbo zikitungwa kwa kila tamaduni. Kusifia tamaduni zetu ambazo zina umuhimu katika inchi hii. Ningependa pia kuona kujenga jamii ikijengana na ikishikamana kuna kuna amani katika jamii. Pia kuna maendeleo mengine ambao ni muhimu sana ambao ningependa ku yaona katika jamii, kisiasa na utawala. Ningependa kuona wanainchi katika wakishirikishwa vilivyo katika maamuzi ambao yanabusara. Mamuzi tofauti kama mikutano ya kijiji. Utayari ushajua bajeti, uwakilishi na makundi yote ya wanawake vijana wote wanahusishwa vizuri katika maendeleo. Pia ningependa kuona jamii na serikali ikiimarisha haki za binadam, usawa, ningependa kuishi katika jamii ambayo inaheshimu uwazi na uwajibikaji. Viongozi wana ajibika vilivyo na kufanya kazi ambayo wamechaguliwa kuifanya. Ningependa kuona wanainchi wakinufaika kulingana na uongozi mzuri. Kutoka kwa serikali ambayo walieza wakaichagua. Kuna maendeleo aina tofauti tofauti, lakini, juu ya yote. Maendeleo ya kisiasa, kiuchumi, maendeleo ya kimazingira, pia hii ni muhimu sana. Nigependa kuongea tu kimazingira, tungetaka kuona miti ikipandwa. Watu wakieza kupanda miti, kusimamia taka, vizuri, kulinda, vianzo vya maji, na vitu kama hivi.

Wazo gani nzuri? Una kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo nina mawazo mengi mazuri. Siyo moja tu, siyo moja tu nina mawazo mengi mazuri. Moja ni wazo kuhusu familia yangu. Mimi nataka kuwa na familia ambayo inafurahia, familia ambayo inanienzi, familia ambayo iko na mimi wakati wa shida, wakati wa furaha, familia ambayo ninaweza nikaikuza, ninaweza kuwa na watoto wangu ambao nitawapeleka shuleni, nikawalea, na pia wakakuwa watu muhimu kwa maisha yao ya baadae. Nina wazo nzuri sana kuhusu familia yangu. Mimi ningependa kufanya jambo lolote lile ili familia yangu ikaishi maisha mazuri. Pia niko na wazo lingine kuhusu jirani na jamii. Ningependa kuwa na jamii ambayo inaheshimika. Jamii ambayo inaheshimu dini jamii ambayo haina ukabila. Ningependa nina wazo kuhusu jamii ambayo si ya kupigana. Halafu pia niko na wazo lingine nzuri sana kuhusu nchi yangu. Ningependa kuishi katika nchi ambayo ni nzuri nchi ambayo serikali inawajibika serikali inatunza wananchi wake serikali ambayo ina uwajibikaji hilo ni wazo ambalo ningependa litimie ni wazo nzuri kwa nchi yangu. Ningependa nishiriki kwa amani nipige kura kwa amani niepuke ufisadi niepuke migogoro ya hapa na pale pia ningetaka kuongea juu ya wazo langu kuhusu mustakabali. Siku zijazo, niko na wazo gani nataka nijitahidi, nisome, niongeze masomo mimi saa hii ni mwalimu, niweze kuongeza masomo yangu niweze kuwa mtu wa maana, nikuwe mwalimu ambaye ataleta tofauti katika jamii. Mwalimu ambaye atasaidia jamii atafunza hesabu niko na wazo ambalo nataka mustakabali wangu siku zijazo. Kila kizazi kifundishwe kujitegemea. Kila kizazi kiende shule hayo tu ni baadhi ya mawazo mazuri ambayo niko nayo mawazo kuhusu jamii mawazo kuhusu nchi yangu na pia kuhusu mustakabali siku zijazo. Na pia naweza ongezea kuhusu tabia zangu niko na mawazo ningetaka kuwa mtu mwaminifu kwa familia yangu. Niko na wazo la kuwa mtu ambaye analinda heshima ya familia mtu ambaye anaheshimu sheria za nchi. Na pia niko na wazo la kuwa mwananchi ambaye matendo yake yataonekana mfano mzuri kwa watoto na majirani hayo ndiyo mawazo ambayo niko nayo.

Ndiyo, napenda kulima bustani sana. Na kuna sababu nyingi ambazo ningependa kuelezea kwa nini napenda kulima bustani. Sababu ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Ni sababu ya kupata chakula. Nisipo lima kwa bustani, siwezi pata chakula. Kuna vyakula ambavyo naeza nikalima pale bustani kama mboga, kama matunda. Mboga, za bustani, kwa mfano zinaeza kuwa na virutubisho vingi, vitamini. Na pia vinaweza saidia sana kuangalia hata ukiangalia pale bustani ukiwa umelima. Panakaa pahali pa kuridhisha So sababu ya kwanza ni kupata chakula. Sababu nyingine ambayo inafanya nipende sana kulima bustani. Ni kwa sababu za kiuchumi. Uchumi umezorota sana. Na ninapo jipata pale nalima kwa bustani. Hii inanisaidia sana kupunguza gharama ya chakula. Ninapopanda mboga, napopanda sukuma wiki, napopanda nyanya, vitunguu. Hivi vyakula vina nisaidia sana kupunguza bili. Ninapoenda pale sokoni inanisaidia kuweza kuekeza pahali kwingine. Zile pesa ambazo ningetumia kuenda kununua sukuma au naeza peleka pahali pengine zinaeze zikanisaidia. Pia sababu nyingine yangu ya kupenda sana kulima bustani. Ni sababu za kifamilia. Sababu za kifamilia pale tunapokuwa katika likizo. Na wakati mwingine tunataka kukaa tu pale hatutaki tu kukaa pale bila kufanya lolote. Tunaweka bustani pale. Tunalima pale. Tunaenda tunashirikiana pamoja kama familia. Tunalima pamoja na watoto. Na ndugu sana sana wakati kama huu msimu wa krisimasi, tunajipata pale tuko wengi, wakati kama huo tunatumia kulima pale pamoja, tuna, hizo ni sababu zangu za kijami, tunashirikiana tunaweza kupiga gumzo tunajenga mahusiano tunachukua hii fursa kuwafunza watoto wetu jinsi ya kulima na pia hii fursa ya kulima bustani pia ni nzuri sana kwa sababu inawasaidia watoto, wadogo kielimu, kuweza kuelewa mazingara, kujua jinsi ambavyo wanaeza tunza mazingara ambayo wanaishi so mnaelewa ya kwamba wakati tunalima hiyo inatusaidia kuimarisha hewa safi, kupunguza joto tunajaribu kuboresha udongo, kuongeza mimea inayovutia, hizi sababu zote zinatusaidia sana wakati tunaenda pale kulima tunanufaika na mambo mengi sana tunajaribu ku Kuwekeza Tunajaribu kulea ushirikiano baina ya familia tunaposhirikiana pale kulima tunapata vyakula. Tunaweza kutunza mazingira ambayo Tunaishi. Sababu nyingi sana na haya ni manufa. Baadhi ya manufa ambayo ninayazingatia ninapo lima pale bustani. Ina manufa mengi sana. Ukipata nafasi ya kulima pale kwa bustani. Unapunguza hata uchafu ulioko pale karibu na wewe. Na hiyo ni jambo lingine ambalo iinatusaidia sana. Kulima kwa bustani. Pia inaeza kuwa ni njia moja ya kujikimu kibiashara. Zile vyakula ambavyo unatoa pale unaeza ziendi peleka sokoni. Na ukaziuza na ukapata mapato. Hilo ni jambu muhimu sana.

Ndio, nimewahi shiriki mashindano mbali mbali. Shindano la kwanza ambalo nimeshawahi shiriki ni shindano la uendeshaji baiskeli. Halikuwa shindano rahisi sana kwangu, kwa sababu kwa mara ya kwanza, niliweza kuibuka nambari ishirini na tatu, kati ya waliouhudhuria mashindano hayo ambao walikuwa mia moja ishirini na tisa. 'So' ilikuwa jambo la kujivunia kwa mashindano hayo. Nilikuwa na changamoto zangu, kuendesha baiskeli kwa muda mrefu kiasi ingawaje nilikuwa nimefanya mazoezi. Ni vile tu sikuwa nimefanya mazoezi ya kutosha. Lakini niliweza kujikakamua. Nikaweza kuendesha baiskeli hadi nikaibuka nambari hiyo. Nilikuwa na changamoto za uchovu, kuna wakati nilihitaji kunywa maji, sikupata maji ya kutosha. Nilichoka kwa miguu, kuna wakati karibu nianguke nikishindana. Na hizo ndio changamoto ambazo nilikutana nazo. Shindano linguine ambalo nimeshiriki. Ni shindano la kucheza mpira, mpira wa soka, mpira wa miguu. Hilo ni shindano ambalo lazima mshirikiane kama timu moja. Tulikuwa kwa timu fulani ambapo kwa wakati huo tuliweza kuchapwa mabao matatu kwa bila. Nilikuwa nacheza nambari sita, pale katikati ya uwanja. Nilichoka sana. Timu ambao tulikuwa nayo tulilaumiana baada ya kushindwa. Tulitia bidii, 'So' hilo ni shindano lingine ambalo nili nimewahi shiriki. Ni shindano ambalo linahitaji ushirikiano, na ubunifu mwingi sana. Linahitaji mashabiki, linahitaji walinzi washirikiane kwa uwanja. Linahitaji muwe na kocha ambaye amehitimu. Linahitaji nidhamu ya hali ya juu, kujitolea kwa uwanja, kushirikiana. Na pia mashabiki pale. Wanahitajika, wana sehemu kubwa sana ambayo wanachangia katika mashindano kama haya. Shindano lingine ambalo nimeshiriki. Ni shindano la kuogelea, kwa wakati wa kwanza nilishiriki shindano kama hili la kuogelea niliweza kulemewa sana, lakini baada ya mazoezi ya muda mrefu, niliweza kushiriki shindano hilo na nikaibuka nambari tatu. Tulikuwa watu kumi na watatu, nikaweza kujaribu. Nilitia bidii kwa shindano hilo la kuogelea. Nilikuwa na changamoto zangu za uchovu pia kutokuwa na ujuzi wa kutosha. Lakini mbali na yote niliweza kutia bidii. Shindano lingine ambalo nimeshiriki, shindano langu la mwisho, ni la kukimbia. Nimeshiriki mbio za masafa mafupi. Mita mia moja. Hilo ni shindano ambalo linahitaji uwe mtu mwenye kukimbia kwa kasi sana. Hilo shindano lililemea. Sababu nilimaliza nikiwa namba sita, na tulikuwa watu sita. Nilimaliza nikiwa wa mwisho. Nilitumia takriban ya sekunde kumi na tano. Mshindi alijaribu alitumia sekunde kumi, mimi nilitumia sekunde kumi na tano. Ni shindano ambalo linahitaji ukue na nguvu za kutosha. Ukue na mwenye kasi, ukue mwenye umefanya mazoezi ya kutosha. Kabla uingie katika shindano kama hilo. Ni shindano ambalo linaitaji. Tajiriba ya juu, linahitaji kocha ambaye atakuelekeza.

Ni zoea gani nzuri ambalo nimelijenga. Kuna mazoe mengi sana. Sio moja tu ambalo nimeeza kuyajenga. Ya kwanza ni zoea la kutotaka kuwakasirisha watu. Watu sikuizi watu wengi uwa wanakasirishwa sana. Pengine na matamshi ambayo uneza kuwa unaongea. Uneza kuwa unaongea pale. Ujui kama kwamba unamkosea mtu fulani. Na ni vizuri sana unapoongea uzoee kujua ya kwamba unezoongea jambo likaweza kumthuru mtu mwingine. So niko na zoea la kutotaka kwa matamshi angu, kwa tabia zangu, kumkasirisha mtu yoyote. Najua ni jambo ngumu sana, lakini najaribu kadri ya uwezo wangu nisije nikakua na zoea la kuwakasirisha watu. Zoea lingine ambalo nimelijenga ni zoea la. Kua mtu mwenye uwadilifu. Kua muadilifu ni kukua mtu ambaye anajua hatma mtu ambayee anajua mambo anayo anaitaji. Nafaa kupanga mambo yangu vipi nafaa kufanya kazi kivipi. Hilo ni zoea lingine. Zoea lingine ambalo ni melijenga ni kuhusu uhusiano wangu na watu wa familia yangu. Watu wa familia yako ni watu ambao wako karibu na wewe sana. Watoto wako, mke wako hao ni watu ambao unafaa uwe una kaa karibu na wao. Watu ambao unafaa kuwa una mazoea ya kushirikiana kuongea na wao ao watu ndiyo watakao kusaidia wakati utakapokua na shida ao ni watu ambao wanajua. Saa zile we uko sawa, we ni mgonjwa pengine we umesafiri ukaenda paali flani. So nimezoea ya kwamba familia ambao naishi nayo ao ndio watu ambao nafaa kutilia maanani sana. Kabla niende kwa watu wengine marafiki. Niwe na zoea lakuangalia familia yangu vizuri. Niwe nina wanaangalia matatizo ambao wanapitia. Naangalia wanaitaji nini kama ni watoto. Zoea lingine ambalo nimelijenga. Ni zoea ambalo la mtandaoni pale kwa mitandao, nataka nikuwe na zoea la kuchagua. Nini ambacho, nitaangalia pale kwa mitandao kwa mitandao, sikuizi kuna mambo mengi sana ukienda kwa Facebook, kwa tikTok. Ni vizuri saa zingine kukuwa na wakati wa kila jambo. Niwe na wakati wa kuingia kwa simu, kuenda kwa mitandao, wakati wa kupumuzika. Na ndiposa nimejenga zoea la kuweza kupima mda wangu ambao natumia kwa mitandao ya kijamii. Na pia vile ambavyo natumia mitandao ya kijamii. Natumia mitandao ya kijamii kujinufaisha au natumia hizi mitandao ya kijamii. Kujiendeleza au kutusiana au kujiharibu. Nimeamua niwe natumia mitandao ya kijami. Kujijenga kibinafsi. Kupata elimu, kujielimisha. Kueneza uhusiano mwema kati yangu na watu wengine. Nimezoea pia. Nimejenga zoea lingine nzuri sana. Ili ni kuhusiana na mazingara ambao naishi. Nipande miti. Niangalie mazingara. Nikae kwa mazingara safi. Mazingara ambao yanapendeza. Tafanya hivi kwa kupanda miti kwa kufagia nyumbani pale nakaa. Na hao yote ni baadhi ya mazoea ambao nime yajenga kama mtu binafsi.

Mimi nakumbuka mambo mengi sana ambayo yamenitisha kwa maisha yangu. Nina kumbukumbu mmoja haswa ya ajali ambayo nishawai shuhudia. Nilikuwa nimeketi kando ya duka fulani. Si mbali sana kutoka kwa barabara. Gari moja ambayo likuwa na abiria ikakuja kwa mwendo wa kasi. Pale mbele kulikuwa na gari lingine ambalo likuwa linataka ku Overtake, likuwa linataka kulipita. Gafla bin vu niliskia mshtuko sauti moja ambayo ilikuwa ya kutisha sana sauti kubwa siwezi nikaelezea haswa nini kiliendelea ni jambo ambalo lilinishutua sana kwa sababu lilitokea kwa muda mfupi sana. Pale ndipo nikafungua macho nikaangalia vizuri nikaona. Kumbe kuna gari ambalo lilikuwa limekuja kwa speedi ambayo ilikuwa ya juu sana mwendo wa kasi sana. Likakutana ana kwa ana na basi. Lililokuwa na abiria sitini na tano. Pale mbele lilikuwa limebondwa basi lile Nissani pia ilikuwa imebondwa. Watu walikimbia pale. Wakaenda wakajaribu kutuo miili ambayo ilikuwa imejeruhiwa hapo ndipo niliona, jambo la kunishtusha sana, jambo la kunitisha. Kwa sababu nilipokuwa ninaangalia, niliona watu wamelowa damu, wengine walikuwa wamefariki, wengine walikuwa wanalia kwa sababu ya maumivu, ni jambo ambalo lilinitisha sana. Sikuamini mambo ambayo niliona pale. Nilikaa kwa muda takriba wa siku kama tatu, kabla ya kumbukumbu hizo ambazo nilishuhudia pale, ziweze zikanitoka. Hilo ni tukio moja. Tukio lingine ambalo nilishuhudia ambalo ninaezasema ni kumbukumbu ambayo imenitisha sana. Ni wakati mmoja ambapo nilikuwa mtoto mdogo wa miaka kumi na mitano. Nilishudia watu ambao walikuwa napigana. Ilikuwa ni bada ya michafuko ya bada ya uchaguzi. Watu walipiga kura hawa wakapenda huyu. Wakasema huyu aliiba kura marais. Mbao walikuwa wamechaguliwa hakupendeza wengi wafuasi wakaanza kupigana. Watu wawili pale walikua wanabishana. Mmoja anasema mimi na mimi. Najua nilipigia huyu kura. Huyu ndiye alishinda. Mwingine anabishana anasema huyu hakushinda. Wangu ndiye alishinda. Mwenye nilipigia kura. Wakaanza vita. Ghafla bin vu. Mtu moja alitoa kisu na akamdunga. Mwenzake Kifuani Na kumuua papo hapo. Hilo ni jambo ambalo niliangalia. Nilikuwa karibu but. Niliangalia nikaona. Ni jambo ambalo lilinitisha sana ilikuwa ni jambo ambalo siwezi nikalisahau. Hayo ni baadhi tu ya matukio. Najaribu kumbuka mengine na kuna hili la mwisho ambalo nilishuhudia mimi mwenyewe ambapo nilikuwa nimeenda kutembea kwa jirani nikiwa mtoto mdogo wa miaka kumi na sita hapo nakumbuka. Kumbe kule kulikuwa na mbwa kali sana. Uo mbwa alinikimbiza mbwa yule alinikimbiza sana. Sikuweza kuwa na mbio kadri ya uwezo wangu. Nilikimbia lakini nikalemewa. Mbwa aliniangusha, akaniuma, sehemu yangu nyeti na niko na alama hadi wa leo. Hiyo ni kumbukumbu ingine ambayo siwezi nikaisahau maishani mwangu.